Na hupenda upepo sana kuliko AC manake ni kuwa watafiti wanasema AC inaeza ikadhuru afya yako kwa namna moja ama namna nyingine lakini upepo ni kitu ambacho tulipewa na mungu hivi upepo hauna madhara yeyote na kusaidia kupunguza upepo bila madhara yoyote.

Kitu ninachofanya ili kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao najua mtu ambaye amenitishia alafu naweza nikaenda kwa polisi na ripoti nikifanya hivo basi najua kwamba polisi wanajua hiyo kesi na wanaeza wakanipea ulinzi kitu kingine ni kuepukana na mitandao ambayo ambayo si sawa.

Hali gani ya hewa unayo ipenda napenda wakati hewa ni safi ama wakati ambapo hewa imetulia sipendi wakati ambapo kuna upepo mwingi na pia napenda wakati hewa ambapo inanukia kama ni marashi. Sipendi hewa ambayo hainuki vizuri napenda tu marashi. Alafu pia kusikuwe na upepo hiyo ndiyo anga ambayo naipenda.